Napenda kula samaki. Samaki ni nyama yenye madini, ni nyama yenye naonja vizuri, ni nyama inavutia, ni nyama haina mafuta mingi. Kwa ujumla, ni nyama ambayo madaktari wanasema, watu wakule, wakue na afya njema.

Maktaba si sana sana kwenda sitaki kusema naenda maktaba nilikuwa naenda maktaba sana sana wakati nikuwa chuoni mara karibu mbili kwa siku kusoma kufanya utafiti wa mambo kadhaa kadhaa. Hii na hii na ilikuwa ina nifurahisha. Sawa.